Napotaka kusherehekea, naweza kuanza kwa kutoa stressi za kila siku, kwa kuweka simu na kazi kando, kisha na jipatia muda wa kufanya mambo, ambayo na ya penda, kama kusoma kitabu, kuangalia sinema, kuimba, kucheza, michezo, au kushirikiana tunamarafiki, na familia kwa kucheka. Pamoja huku ni kijali mwili wako kwa kula pamoja huku ndio ni ni kijali mwili wangu kwa kula. Kwa kula chakula kizuri. Kunywa maji ya kutosha na kulala vya kutosha. Sambamba na kupumzisha akili kupitia miziki. Unafanya uwe na mudi nzuri. Kujifunza hobby mpya na kufanya kitu kipya na kuunda mazingira nayoyapenda yenye hewa safi Manga mzuri. Rangiza kupendeza. Nazo zipenda hukunikijua kwamba kustarehe si lazima uwe busy. Apana unaweza tu ukaenda mahali ukatulia. Ukatulia, ukagiza kinywaji. Ukanywa, ukasoma kitabu. Ukacheza michezo. Wakati mwgine ni kutulia tu nakufikiria mazuri na kufurahia hata kitu kidogo tu ambacho kimekuletea furaha. Naenda mbali nakaa huko. Natulia kabisa. Naweza nikatoka mahali ambapo nakaa. Nikaenda mahali sehemu nyingine, nikakaa tu huko, nikatulia. Naweza nikachukua hata masaa matatu, nikiwa huko tu. Nikicheza michezo, nikisoma vitabu. Nikitafuta hobby mbali mbali ili kuweza kujiweka busy. Naacha kwanza simu yangu nyumbani ili kuepuka usumbufu ama simu za ma za hapa na pale. Kwa sababu hizo simu za hapa na pale huwaga zinachosha, zinakwaza.